Kitu kimoja ambacho mimi ningependa kujifunza sana ni teknolojia, kwa maana najua teknolojia katika a siku ambazo tunaishi ni muhimu sana na ni ya dhamana sana na ninaeza nikaitumia katika maeneo tofauti. Naeza nikatumia teknolojia kurahisisha kazi naeza nikaitumia teknolojia kufanya biashara. Teknolojia pia itanisaidia katikaa kurahisisha maisha na kufikia mambo kwa haraka ambayo ninaitaji kuyafanya kwa hivyo ningependa sana nijifunze teknolojia. Nijifunze mbinu mpya za kutumia teknolojia. Na pia nikaweze kujifunza teknolojia za aina tofauti najua ninapojifunza aina tofauti za teknolojia, nitakuwa na uweza wakufanya kasi kwa kwa wepesi, na pia nitakuwa na uweza wa kufanya mawasiliano kwa wepesi, na nitaweza kufikia mambo mengi zaidi ambayo singeweza kufikia bila teknolojia.

Aliyenifundisha jambo muhimu sana maishani mwangu ni mchungaji. Kwa maana alinifundisha jinsi nitajua njia ya wakovu. Alinifundisha jinsi ya kumjua mungu akanifundisha jinsi ya kujua umuhimu wa kumuamini na kumfuata yesu kristo. Na kufuata neno na mungu. Kwa hivyo kwangu mimi naona mchungaji ndie alinifundisha jambo muhimu sana maishani. Bado limenisaidia hadi wakati wa sasa.